Ndiyo, mimi huhifadhi vitu vingi vya thamani. Kwa mfano, nina kipande cha fedha ambacho nilikipata wakati tulikuwa tunachimba migodi, miaka mitano iliyopita. Kipande kina thamani za dollars amerikani elfu moja na huwa nimekiweka vizuri.

Hekima ambayo nimejifunza maishani na ambayo ni ya busara sana ni kuwaheshimu watu. Yaani nisijifanye kuwa na mimi ni bora kushinda yeyote maanake. Niliambiwa na babu yangu, ukiwapenda watu, ukiwaheshimu watu, nao pia watakuheshimu na maisha yako yatakuwa rahisi.

Mimi hufanya kazi vizuri sana wakati wa asubuhi. Asubuhi, nguvu zangu, huwa ziko juu, huwa akili yangu iko sawa, na pia huwa nina yule musukumo wa kufanya kazi mingi. Kwa hivo, ukitaka nifanye kazi kwa umakini zaidi, ni heri nianze asubuhi na mapema.

Wazee wangu ni watu wa muhimu sana maishani mwangu na nina uhusiano mzuri kabisa. Kwa sababu mara mingi, mimi utafta mawaidha kutoka kwa wazee wangu. Na pia kulingana na meda zetu, wazee diyo kuamulia mambo muhimu ya kijamii na yafaa yakupasa uwe na uusiano mzuri nao.

Mahali pa kimya kwangu pana thamana kushinda mahali pa kelele. Kwa nini nisema hivo? Ukiwa mahali pa kimya na wewe ni mtu kama mimi, una nafasi ya kufikiria na kutafakari mambo mengi. Ukuwaji wa kelele hukukosesha ile kuzingatia mambo ya muhimu na unajipata umesahau vitu vingi.

Kwa kweli mimi napenda sana mabadiliko kazini. Mabadiliko ni kitu cha muhimu na ukiwa mahali pa kazi ni sharti ukubali mabadiliko yatatokea wakati mmoja ama mwingine. Ni wewe mwenyewe ujipange, ujue utayashambuliaje na kwangu mimi, mimi huyakumbatia badala ya kuyashambulia.

Mchezaji bora mipira ya kikapu ni Kobe Bryant. Mimi sijawai kuona mchezaji kushinda Kobe. Ingawaji kashastaafu lakini bado hajatokea mwingine kulingana na viwango vyangu na vigezo vyangu na ye hucheza ule mpira kumshinda Kobe Bryant.

Ni na malengo ya kufanya kazi yangu ikuwe kwa zaidi ya ipanuke, yani ni malengo ambao nimekuwa nayo kwa muda mrefu, na ni kuhakikisha kwamba kukuwe na wafanya kazi wengi, na tukuwe na wateja wengi, ili kila mtu afurahie vijinzi ya mbavyo tunaendelea.

Kuhusu mtaa wangu napenda watu, majirani wangu ni watu wazuri sana, ndio hufanya nimekaa huu mtaa siku nyingi, yani nimekua hapa miaka kadha wa kadha na kila jirani anaekuja au kuandoka uwa ni mtu mzuri. Pia tuna mandhari ya kupendeza huku kwetu.

Hali ya hewa ninayoipenda ni hewa ikiwa safi, yaani wakati jua limechomoza, kila kitu kinang'aang'aa vizuri. Hakuna dhoruba ama mvua mingi ya kusumbua watu, basi kila kitu kinatulia, kama ni safari, unaenda, unarudi, salama. Hiyo, napenda.

Kwa ukweli kupunguza matumizi ya plastiki ni jambo gumu sana, serikali zimejaribu, kuzuia, kupiga marufuku, lakini bado plastiki zinatusumbua, lakini kwa upande wangu mimi kama binafsi, mimi huchoa mazile plastiki ambazo hazihitajiki, ndipo zisitumike tena.

Kwangu mimi naelewa kwamba kazi na maisha ya kibinafsi ni vitu viwili tofauti. Lazima uviweke kando. Manake ukivichanganya, sasa wewe utakua na matatizo. Ndio maana mimi huwa na masaa ya kazi na masaa ya ya maisha ya kibinafsi. Uwa sichanganyi kamwe.

Mimi napenda vyakula vyakiasili. Sipendelei sana vyakula vyaraka. Manake chakula cha haraka uwa kijatengenezwa na ustadi na ule uzingatiaji wa chakula cha kiasili. Lakini kuna wakati chakula cha haraka kinafaa manake umetapita zako huku na kule, unataka chakula na uwezi fika nyumbani. Vasi ni hivyo.

Nyama ya nguruwe, ndiyo nyama ninayoipenda zaidi, ukionja nyama zote, nyama ya ngombe, ya mbuzi, ya kondoo, nyama, zitaje nyama zote, ukizieka pamoja, utaona, nyama ya nguruwe inapendeza sana, uwe unataka kuichoma, kuichemsha kwa mafuta, zote ni sawa.

Ndoto yangu kubwa ni kufanya kampuni yangu ya utengenezaji sabuni iwe kampuni kubwa zaidi nchini mwangu. Yaani nikiunda sabuni niweze kuuza popote pale hapa nchini na ziweze kununuliwa kampuni iwe na wafanyikazi wengi ilete hela nyingi na ikae miaka mingi pia.

Ni vifaa vingi tu vile siwezi kuishi pasipo, lakini kwa sasa tuseme simu yangu ya mkononi. Nimeizoea sana simu yangu ya mkononi, niendapo niko nayo, yani nikisafiri, iko hapo hapo, hata nikienda msalani niko nayo. Sidhani kama naweza kuishi bila i simu i.

Njia yangu ya usafiri kila siku ni teksi. Teksi hunitoa hapa nyumbani, kuenda kazini, kuenda mjini, kuenda madukani, eh. Kwasababu uzuri wa teksi unapiga simu tu, basi, anakuja, anakuchukua kwenye nyumba na tena. Ukimaliza shughuli zako, atakurudisha hadi nyumbani.

Ningependa kujaribu mchezo wa judo. Nimeuona tu kwenye televisini watu wa kibishana michezo ya Afrika, ya ulaya, michezo ya olimpiki. Na nikaona ni mchezo unavutia vile wanamenyana wale. Kwa hivo, nikipata nafasi, mimi nitaenda kujifunza kucheza judo.

Uzoefu wa kuishi na watu wanaoudhi, yaani hata wengi hawaelewi ni kwa nilipataje uzoefu huu, manake watu wanaoudhi ni watu wagumu sana. Kila mtu anatamani kuwa mbali sana nao, lakini mimi nilipata namna ya kuwazoea na nikawaelewa na naezaishi nao tu.

Nahitaji ujuzi zaidi wa kiteknolojia. Kuanzia mwanzo wa teknolojia nimekuwa nikitumia teknolojia kwa kazi zangu nyingi sana. Tangu hata nikiwa msomi. Na sasa hivi ningependa ujuzi wa teknolojia ya kisasa kama AI na zinginevyo ili niwe na uwezo wa kuelewa zaidi.

Mfanyibiashara bora zaidi ninayemjua ni bwana ali dangote kutokea kule nchini nigeria. Ndiye mtu tajika zaidi barani Afrika kwa upande wa biashara na ana utajiri mwingi. Ana kampuni kwenye maeneo mengine kadha kadha ya Afrika na nafikiri yeye ni mtu wa kuigwa.

Mimi napenda sana kununua vitu mtandaoni maanake ni rahisi na inaniwezesha kununua vitu kwa haraka kuliko nikinunua kutoka maduka ya kawaida. Kununua vitu mtandaoni kunahitaji tu kulipa kupitia mtandao na basi utapata unachotaka pale pale ulipo.

Sherehe yangu ya kupendeza sana ni sherehe ya siku kuu ya kitaifa. Hapa nchini Kenya, huwa tunaelekea kule kwenye uwanja wa kitaifa, kuna masherehe za wanajeshi, wanajeshi wa hewa, wa nchi kavu wa majini, na pia tu kutumbuizwa na wana wana sanaa wengi sana.

Mimi ninapenda kutazama michezo ya soka. Kukiwa na mashindaoa ya soka kama kombe la Afrika, kombe la ulaya, kombe la dunia, ligi kuu ya uingereza, ligi kuu ya South Africa. Zote hizo mimi huwa nazifuatilia na huwa zinanipa furaha muno manake, zinacheke, zinachangamoto tele tele kwa wachezaji pia.

Kwa wiki mimi hufua nguo mara moja tu siku ya jumapili, maana yake siku zingine zote mimi huwa niko kazini, na Mungu amenijalia nguo za kutosha kuvaa kwa wiki kwa hivyo navaa nikibadilisha, nikibadilisha, ifikapo siku ya jumapili basi, nazitoa zote mule ndani naziweka nje nazifua na kuanika.

Kitu cha muhimu zaidi kwa simu ni kupiga simu. Nafikiri ndo maana mwanzo inaitwa simu. Chukua namba ya mtu mpigie simu ukamweleza kitu ama naya akakupigia mkaongea. Lakini zaidi ya hapo mimi naitumia kwa kutuma ujumbe mfupi ile wanaita sms na pia kwa kuingia kwenye mtandao.

Napenda kucheza na watoto. Maanake mimi ni mtu ambaye nina watoto pia. Unajua watoto, wanapocheza na watu wazima, wanajifunza vitu vingi vingi sana. Hii ndo njia moja nzuri zaidi ya kulea watoto. Na pia unapocheza na watoto ni nafasi ya kuwaonyesha upendo, unawafanya wajihisi, watu wazuri.

Habari za kwenye mtandao mimi husoma kwenye kutoka kwenye tovuti zinazoaminika kama CNN na BBC. Manake wakati huo ambapo kila mtu anaweza andika chochote, unaweza enda kule mtandaoni ukajipata unasoma taarifa ambazo si za kweli kamwe.

Mimi hupenda kula chakula cha ugali kwa kuku. Kuku ambaye amechinjwa, akakaushwa, akapikwa vizuuuri na mchuzi wake. Halafu ugali ulioiva. Si unajua ugali ni chakula kinachopikwa kutokana na unga wa mahindi uliosagwa vizuri kabisa.

Shirika langu nalipenda kwa sababu lina kumbatia watu wa ina yoyote. Hali bagui mtu kwa rangi, kwa kabila, kwa taifa au chochote kile. Unajua ubaguzi ndio kitu kibaya zaidi duniani kwa wakati wa sasa. Lakini sisi hatuna ubaguzi wowote katika shirika letu.

Zoea nzuri nililojenga ni zoea la kusoma. Mimi ni mtu napenda kusoma sana. Nasoma vitabu, nasoma magazeti, nasoma biblia, nasoma kutoka mitandaoni. Na kila wakati naupata kusoma, mimi husoma. Na ni zoea ambalo limenipa maarifa chungu nzima.

Nampenda mwandishi keno walibora waliyahe kutoka nchini Kenya ni mwandishi ya vitabu vya kiswahili ameandika riwaya kadha wakadha ikiwemo ile riwaya ya siku njema ambayo ilisomwa na watu wengi sana mamilioni ya watu. Pia ameandika hadithi fupi na mashairi.

Kujiandaa kwa mkutano, lazima nijue kwanza agenda yake. Tunaenda ule mkutano kujadili nini. Bina kujua tunajadili nini, itakuwa vigumu sana kwangu mimi hata kuchangia. Lakini nikishajua agenda, nitafanya utafiti wangu, nijue mchango ambao nitakuwa nao pale.

Mimi nimeenda kwenye tamasha la mziki maramingi sana. Eja, nikose aje tamasha la mziki. Tamasha la mziki ni nafasi nzuri ya kupata burudani, kukutana na watu wapya, na kujifunza mambo mengi kwenye mambo ya mziki. Kwanza kama ni tamasha la mziki wa kale, linafurahisha sana.

Mimi napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Teknolojia ni jambo ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha ya kisasa na. Iwapo kuna mtu ambaye apendi kujaribu teknolojia mpya, huyo basi maisha yatakuwa magumu sana kwake hivi karibuni. Teknolojia zinazoibuka ndizo zitasaidia kufanya maisha yawe bora.

Siyo tu kufikiria kuanzisha biashara yangu, mimi nimewai pia kuanzisha biashara. Unajua unapofikiria kuanzisha biashara yako, lazima pia uwe na ile nia ya kufanya ndoto yako iwe ya ukweli. Ndiyo maana mimi nilipofikiria kuanzisha biashara yangu ya sabuni, nilianza na sasa hivi natengeneza.

Ndiyo nimewahi kununua tikiti za tukio. Na sio tukio moja tu, matukio mengi. Unajua siku hizi wakati kuna tukio linakuja, huwa tikiti zinauzwa kwa mapema. Na uzuri wa kununua mapema ni kwamba huenda ukalipa pesa kidogo kuliko yule anayenunua siku yenyewe ya tukio.

Kati ya zawadi nyingi zile nimepokea kwenye maisha yangu, zawadi niliyopokea ni zawadi ya elimu kutoka kwa wazazi wangu. Hiyo ni zawadi ambayo imenisaidia maisha yangu hadi nilipofika. Na milele, nitawakumbuka wazazi wangu kwa kunipa zawadi ya elimu, tena elimu bora.

Nyama ya ng'ombe iliokaushwa kwa moshi na moto wa umbali kwa siku mingi. Ee, ndicho chakula cha jadi, ninachokipenda sana mimi. Nyama hii inaeza kukaa hadi mwaka bila kuharibika, maanake imefadhiwa na moshi, na inapopikwa, haipikwi kwa mafta. Huwa inachemshwa kwa maji tu.

Kwenye jamii yangu mimi ushiriki kama kiongozi manake mimi ndiyo mkubwa pale. Kwa hivyo mimi ndiyo mwelekezi. Mimi ndiyo nafaa kutuwa mwelekeo nini kitafanyika na wanapenda sana kuja kuniuliza niwape mwongozo. Ni tufanye nini ili tuyakifikie malengo yetu kama jamii.

Mimi napenda filamu za action na comedy, na bado mimi nimekuama kwa zile filamu za kitambo zilizokuwepo wakati nikikuwa, wajua rambo, wajua komando, wale walikuwa watu wenye waliofanya utotoni wangu ukawa wa kufurahisha sana.

Kule kazini kwetu mafanikio yangu ya binafsi nayathamini sana ni kusaidia wenzangu kuelewa teknolojia za kisasa. Unajua kuna watu ni vigumu sana kuelewa mienendo ya teknolojia. Kwa hivyo imekuwa jukumu langu kuwafunza hapa kutumia kompyuta, kutumia AI, kutumia vitu kama hizo.

Mimi na wenzangu ni sharti kutiana moyo mara kwa mara, manake maisha siyo rahisi kuna changamato nyingi. Na kwa upande wangu, mimi huwatia moyo kwa kuwakumbusha kwamba tukitia bidii, tutafanikiwa kwa hivo tu. Sukume na nguvu zetu zote kwa sasa, kesho tutafurahia matunda.

Wakati huu ambao teknolojia imerahisisha vitu vingi, timu ya mbali si kitu kigumu kufanyanacho kazi. Hata timu iwe ya Australia au iwe ya marekani. Bora mna teknolojia, mna mtandao, mtafanya tu kazi na mtawasiliana kama tu mkotupa moja.

Mimi napenda mwezi wa Desemba. Ukiwa huku kwetu, utajua kwa nini Desemba ndio mwezi kila mtu hungoje ufike. Desemba ikifika ni sherehe baada sherehe. Watu wanafurahi, tamasha kila mahali, shule zimefungwa, familia ziko pamoja, yaani kila kitu Desemba ni furaha tu.

Mimi napenda kuimba, tena naimba sana, naimba na tena napiga vyombo vya muziki kama gita na ngoma sababu kuanzia nikiwa mtoto mdogo nilikuwa naimba kwenye kwaya ya shule sasa hivi naimba kwenye kwaya ya kanisa letu na pia kwenye maeneo ya burudani.

Napenda kuwa mahali penye watu wamefurahi, mahali penye shughli nyingi, mahali penye maisha inaonekana, maisha iko inaendelea, mahali pale biashara zinaendelea vizuri, watu wana nunua, wanauza, watu wanasafiri, yaani kila mtu anafuraha, hapo ndio mahali mimi napenda kuwa.

Mimi hushirikiana na timu kwa kusikiza mawazo yao wote na pia nielewe, chenye kila mmoja wawo anatarajia kutoka kwa timu. Timu inapofanya kazi ni vizuri, ni wape kila mtu, kazi yake binafsi, na pia aelewe ni mchango gani natarajia alete.

Kilele cha kazi zangu ni kuona nimefikia watu wote ambao wanaweza nufaika na kazi yangu. Wale watu ambao wanahitaji kusaidiwa na kazi yangu wamesaidika. Hapo ndipo kita kuwa kilele. Kwa sasa bado tuko mbali, maanake ndio tunaanza tu. Na pia watu wanazaliwa kila siku kwa hivyo bado wanaongezeka.

Hapo nyuma, ramani kilikuwa kitu cha muhimu sana ukisafiri, ukikosa, wewe unajua uko mashakani. Lakini tangu tuletewe GPS mambo yalibadilika. Kwa sasa, ukiwa na GPS, ramani hata maanake haifanyi kazi. Lakini ukitaka vizuri, unatumia vyote viwili.

Nimepata mafanikio kazini kadha wakadha ikiwemo kufikia malengo yangu ya wiki ya mwezi. Na nimewai kupewa jukumu la kusimamia kitengo cha ukuwaji na tulipata ukuwaji kushinda vile tulitarajia. Hayo Ndiyo Yamekua mafanikio yangu makubwa kazini.

Kazi yangu mimi ni mwandishi. Nilisomea uandishi wa habari kwenye chuo kikuu cha Mombasa. Baada ya hapo nilianza kuandika kwenye magazeti, kwenye mitandao. Na sasa hivi mimi mwandishi wa vitabu na vitu vingine vingi vile. Hayo ndio masomo na kazi yangu ninayojivunia.

Mimi bada husoma gazeti, maanake gazeti ni tulilizoea tangu jadi. Tumekuwa tukisoma magazeti kila asubuhi, kila siku. Lakini siku hizi, habari za mitandaoni zimepita gazeti. Maanake kabla habari ziingie kwa gazeti, huwa tushazisoma kule kwenye mitandao.

Nimewahi kusafiri kwa ndege, nikielekea humu nchini kwetu na pia nikielekea mataifa ya nje. Eeh ni usafiri ambao unaharakisha, na unakufanya unafika kwenye wakati unaostahili. Usafiri wa ndenge ni usafiri ambao unafaa uongezwe maana yake haujafika sehemu zote.

Kila siku mimi utumia zana za utendaji na kazi. SI unaelewa programu zile za kompyuta kama Microsoft Office, Microsoft Excel, na zingine nyingi Ubuntu. Zote zana hizi uniraisishia kazi na ndio maana mimi uzitumia kila siku.

Hapana, sivai miwani mimi. Miwani, mimi huamini yametengenezwa kusaidia watu wenye shida ya macho. Kwa hivyo, kabla uivaye, ni lazima uendu upimwe na daktari, ajue ile miwani unahitaji kisha ukanunua na ukaivaa ipasavyo.

Ndio, mimi napenda kunywa maziwa. Nakunywa maziwa bure na pia nakunywa maziwa kwenye chai. Maziwa pia niliyapenda kwa sababu daktari aliniambia ya na madini yale ya iron. Na najua madini haya na calcium pia ya nasaidia sana kwenye kuilinda miili yetu.

Mimi hununua vitu vingi kwa kutumia simu. Aidha kwa kupigia muuzaji akaniletea au kwa kutumia mtandao kwenye simu nikanunua au kutumia programu ya simu. Imerahisisha sana ununuaji wa bidhaa. Kwanza kama muuzaji ako mbali sana kutokana na pale ninaishi.

Mimi ni mpiga kura na kufikia sasa nimepiga kura mara tano, kura za urais, kura za wabunge, kura za madiwani, kura ya referendum ya katiba mpya, zote hizo nimezipiga. Na inakua vizuri kama umefikisha umri wa kupiga kura, ukapige, uwajibike.

Msongo wa kazi ni jambo ambalo hutokea mara kwa mara. Huwezi kuliepuka hata ufanye nini. Wakati mwingine kazi iko chini, wakati mwingine inakuwa juu zaidi. Mimi ikifikia msongo wa kazi huwa najipanga, nafanya zile za muhimu kwanza na zingine zenye si za muhimu zinafuata baadaye.

Hapana, nilizaliwa katika mkoa wa magharibi samahani. Lakini, baada ya shule ya upili, niliuhama mkoa ya magharibi, nikakuja mkoa wa pwani. Na huku ndio nimeishi, nikaoa, mke wangu na nikapata watoto. Wote tunaishi huku na huku ndio tunaita nyumbani sasa.

Pale kazini nguvu zangu ni za uongozi na uvumilivu. Mimi hupenda kuelekeza watu. Na mimi hukua mvumilivu kuwaelewa wote. Manake naelewa natambua sana kwamba watu wote si sawa. Kuna wafanyikazi wa kuelewa mambo haraka kuna wale wanaotaji muda kuelewa.

Mwaka mpya mimi huwa nishaji ya ndaa kwa mambo ya jayo kwanzea terimuja lakini uwa spendi sheree mingi uwa nakaa nyumbani ni uke mwaka sasito siku nikiwa na familia ya bada ya hapo sheree uwanza subuhi kesu yake kwa michezo sherehe huko kwingine na vitu vingine vingi.